Hali ya hewa ya leo ya Dar es Salaamu kwa huku tulipo ni hali isiyo ya mvua, wala sio ya jua, ni hali fulani ya mawingu, yaani kuna jua kidogo, kidogo, halafu kuna kabaridi fulani hivi, na na na, sio mawingu, yaani ubaridi baridi tu fulani. Kwa sababu mwezi wa kwanza kuna mbili kuna kuwanga kama kuna hali ya hewa inakuwa inabadilika sio ya jua, kuwa na kuwana muda mwingine ni manyunyu lakini leo ni hali fulani tu, imepoa, sio jua kali, sio baridi kali wala kwa joto kwa kweli huku linakuwa linasumbua sana ni bora baridi, lakini joto liki jua likiwa kali linakuwa kweli kweli kiasi kwamba yaani ni halafu nyumba za huku mara nyingi zinakuwa zimetengezwa mfumo ambao ziko chini sasa lile jua lile likipiga ina maana kuna kuwa kuna joto kwelikweli kwa mjini huku watu wanakuwa wanalala nje kwa sababu hiyo kwa huku kwa hali ya kawaida tumevaa tisheti tu ya kawaida na tracksuti na traki ya suruali ya chini ambayo ni nyepesi tu kutokana na hali ya hewa sio ya baridi wala sio ya kuumiza ya kusema labda huwezi kuvaa nguo nzito sana kwa muda huu vitu ambavyo ningependa aina hii ya hali ya hewa ni kwamba, ni nzuri kwa sababu hata kama ukitaka kufanya mizunguko ya mjini, ukitaka kwenda sehemu yoyote unakuwa kidogo yaani huteseki sana na jua wala mvua kwa hivyo upo katikati mimi hapa katika hali ya hewa hii hapa kitu ambacho nigependa kufanya ni kutulia tu na kufanya biashara zangu kama kawaida ni kuomba Mungu tu mvua isinyeshe kwa sababu mvue kinyesha biashara nayo inakuwa ni ngumu jua lisiwe nalo kali sana likiwa kali sana napo inakuwa ni tatizo yaani iendelee kuwa hali ya hewa kama hii hapa ndio itanisaidia kufanya kazi vizuri.

Ni mara nyingi sana mara nyingi sana huwa na nalala masaa machache lakini maasilimia kubwa huwa mimi ni kilala ni masaa saba, nane ndo nakuwa nalala kwasabu huwezi ukalala masaa yote kuna mbili. Kwasabu kuna siku ambazo nalala saa saa tatu, kuna siku nalala sa nne kuna siku ambayo ni saa mbili kwahiyo ila mara nyingi sana huwa masaa ambayo natumia kulala yana kuwa ni nane au au saba sina masaa sahihi ya kulala kwa sababu huku inategemea na siku ambayo mmefanya kazi umelala saa ngapi ndio mda huo siku hiyo hiyo ndio ntakavyo amka utaweza kujikuta umelala masaa sita utaweza kujikuta umelala masaa nane unaweza kujikuta umelala masaa saba inategemea na siku inavyo inavyokua. Kwa hiyo siwezi kusema eti na masaa sahihi kabisa ya kusema kulala hapana inategemea na ufayo utendaji wa kazi unavyoenda na ukuwahi kulala ndipo masaa haya utakuwa masaa labda saba nane ndo utakuta umelala kwahiyo ndo hivyo.

Na kwa mimi kwa kipindi mbacho nilikuwa bado sijaoa nilikuwa niko nakaa tu peke angu nikuwa mara nyingi sana, baada ya kama siku mbili siku tatu, lazima nifue nguo kutokana na kwamba nini, nilikuwa sipendi kurundika nguo nyingi sana, najisikia uvivu sana kwenye kufua kwa sababu sisi huku hatutumii mashine kwenye kufua tunatumia, ni wachache ambao wenye uwezo, wanaweza kutumia mashine ya kufulia ambae hana uwezo utatumia mikono yako kufua nguo zako hasa yani nilikuwa ni mvivu sana kwenye maswala kufua. Kwahiyo siku tatu siku mbili lazima sitaki kurundika nguo ziwe nyingi. Kwayo siku tatu siku mbili lazima ni hakikishe nimezi punguza laini kwa sasahivi. Nimeoa nina mke nina muda mrefu sana sijafua nguo. Kwahiyo mi nikirudi nakuta nguo tayari zimeshafuliwa kwahiyo sijui ata mama mwenyewe anatumia muda gani kufua nguo lakini mi kila ninapotaka kuhitaji kuvaa nguo fulani mi nakuta safi kwa hiyo sijawahi kunani kumuuliza eti eeh hivi unafuaga kwa siku mara ngapi lakini nahisi kwamba karibia yaani kila siku lazima atafua kutokana nguo zingine anafua za watoto nguo za nini kwa hiyo nahisi kila siku anakua anafua ndio hivyo.